Ndiyo napenda sana kufanya kazi nyumbani juu mimi ni mama niko na watoto napenda kazi ya nyumbani juu nitaweza kuangalia watoto wangu mimi mwenyewe bila kuambia watu wengine waangalie na pia itakuwa rahisi kufuatilia mienendo ya watoto wangu nikiwa na wao.

Napenda, napendelea tuseme joto kiasi tu, juu pia baridi, ikona shida zake, nguo kukauka ni shida Watoto wanapata marathi Napendelea joto juu inakuwa sawa na watoto wadogo na pia nguo zinakauka na watoto wanatoka nje kucheza itakuwa rahisi kuwa na watoto, kukiwa na joto.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, juu napenda kujua vitu zilitokea wapi, historia yake zilianza wapi mwanzo wa vitu, na pia napenda kuangalia like, napenda kujua pia mionendo yetu, na sisi mahali tulitoka, historia ni kitu ya maana sana.

Na sipendi kuoga kwa maji moto, napenda kuoga kwa maji baridi, juu maji baridi naskia vizuri, naskia raha, nimezoea maji baridi. Juu nikioga na majimoto, naskia bado uchovu haijaisha kwa mwili yangu na ina kuwa haraka kuoga na maji baridi. Sihi taji kuipasha moto.

Kile kitu kinanifanya nifurahi sana ni watoto wangu na familia wangu Pia kuwaona wako sawa na wana furaha alafu Pia kuwaona wakicheza furaha familia yangu ndio inafanya nifurahi sana na pia katika maisha wangu niko na amani tu.

Mimi huwa natoa sadaka na pia mchango so nikienda kwa kanisa nitatoa sadaka vizuri sana na pia natatoa mchango kwa wenye hawajiwezi so mimi natoa zote mbili juu ni pia ni vitu zinazamana sana katika maisha yangu pia.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi na nikatayarisha kiamsha kinywa na tukakula na familia yangu. Tulikula, tukakunywa chai na mayai. Pia nikaenda kazini na ndio na pia kazini ndio nafanyafanya kazi, halafu baadaye nirudi nyumbani kwa familia yangu na kutayarisha vitu zingine za jioni.

Ile mchezo naezapenda kujaribu ni tuseme soka, juu inafurahisha sana, naeza penda sana kujaribu, na pia napenda naeza penda pia ni kuna wale watu nafuata sana, wenye nawajua wachezaji naeza penda sana kufuata kuwafuata kwa venye wanafanya, so naeza fanya hivo, ndiyo nione kama nitashinda.

Nikitaka kujiadaa kwa mkutano kitu ya kwanza nafanya najitayarisha nakuwa naoga nakaa vizuri nimeshiba alafu nashika kitabu yangu na kalamu yenye nitaandika chini zile vitu nitasikiza kwa mkutano na pia navaa vizuri vyenye nitaenda kukaa mbele ya watu bila bila shida yote.

Napenda sana samaki. Samaki ndio ile nyama napenda sana. Samaki ni kitu ya maana. Samaki inatuongezea vitu mingi mwilini. Samaki inaleta uzuri kwa ubongo. Samaki ni ile nyama haina madhara yoyote ata ukikula aje. Haina madhara yoyote kwa mwili.

Nikiwa ututoni nilikuwa napenda sana kucheza na pia kusafiri nilikuwa napenda sana kusafiria kusafiri kutembelea shangazi yangu pia nilikuwa napenda sana kufanya vitu kama nilikuwa napenda sana kupika na kucheza na watoto wenzangu marafiki zangu pia nilikuwa napenda sana kusoma Soma nilianzia nikiwa mtoto.

Wakati wa mapumziko ya mchana saa ingine natulia naangalia naweza piga simu nyumbani kujulia familia yangu hali pia napumzika na tulia kwa akili na ndiyo nakula na kulakula chakula ndiyo nishibe alafu na napumzika tu nikingojea nirudi kwa kazi ama nirudi kwa vitu zingine nilikuwa zingine nilikuwa nafa.

Kile kitedo cha wema nishawaifanya ni katha, nishawaeya peyana manguo zangu kwa wale watoto hawana wazazi, na pia nishawae saidiya watu katha kwa kazi ama kupeleka chakula kwa majirani zangu kama hawana Pia nishawae ilipia mtu karo ya shule mwenye hakuwa anaweza kulipa.

Kupanda milima napenda sana lakini mahali nimetoka ni kwa mlima lakini napenda sana kupanda milima juu inakuanga ni unapanda inasaidia mwili yako kukuwa na upya mawazo hakuna hakuna zile mawazo uko nazo so napenda sana kupanda milima juu inaletea mawazo mpya.

Napenda sana kuandika kwa kompyuta kuliko mkono juu kompyuta ni rahisi, naweza fanya vitu vingine kama naandika kwa kompyuta, lakini kwa mkono siwezi fanya vitu zingine kama naandika kwa mkono, pia kwa mkono inachokesha sana. Kompyuta ni rahisi naweza kuwa nafanya vitu zingine kando nikiandika kwa kompyuta.

Napenda sana chakula chenye mafuta, napenda vibanzi, napenda chakula yenye naeka kwa mafuta, iyo ndio napenda sana. Ingawa najaribu kupunguza juu inaeza leta madhara kwa mwili. Lakini ndio napendelea sana kuliko chakula kisicho na mafuta.

Napenda sana kupiga picha. Napenda sana. So mi nipiga. Napenda sana nikienda katika sherehe napiga picha. Ndio inanikumbusha hio sherehe na vitu mingi. Pia napenda kupiga picha. Kuringana na musimu. So ndio nae nakumbuka ile msimu nilikuwa hapa. Na nimeendelea hivi. Ama watoto wangu wamekua wadogo wamekuwa kubwa. Pia nawapiga picha. So picha ni kitu ya maana kwangu inaleta, inanisaindia kukumbuka vitu mingi na kufurahia ile wakati nilikuwa na nikiona izo picha naona mahali nimetoka.

Huwa sivai saa juu huwa naona nikona simu nikitaka kuangalia saa nitaangalia kwa simu inakuwa ngumu kuangalia saa so saa huwa sivai lakini sija sijafikiria kuvaa labda kwa na nafikiria labda kuvaa hii saa ya smartwatch niangalie inakaa vizuri hii unaeza naeza naezaifikiria kuvaa.

Ndiyo huwa natumia video kwa mawasiliano kama kwa kikazi ama kwa watu huu wa familia majamii yangu yenye hawako karibu na mimi tunasapigia, tunasapigia, tunasapigia video, tunaonana na tunajua na tunawajulia hali juu wako mbali na mimi nasi waoni maramingi huwa na wana maramoja kwa mwaka mara mbili.

Ndiyo napenda kusoma maoni kwa mtadaoni ndio niweze kujua kuhusu kitu kama nataka kununua ama kama nataka kukijua zaidi Nitasoma maoni kwatika mtadaoni na nijue venye kinafanya ama ni kizuri, ama ni kibaya na venye watu wanaitumia kama wale watu wanaitumia wanasema aje kuhusu hio kitu. Kitu mtadaoni, so napenda sana kusoma maoni mtadaoni.

Venye huwa najikinga na jua kali navaa kofia yenye inafunika uso na pia na hakikisha niko kwa kivuli ilevwakati jua niko kali na pia najipaka mafuta ya kuzuia jua kuharibu ngozi pia na huwa nakunywa maji mingi sana ndio kusaidia mwili usipoteze maji mingi wakati kuna jua kali.

Napenda sana kuongea juu kuongea na toa hisia zangu venye nikiongea natoa hisia zangu venye unaniona kuliko kuandika kuandika napenda lakini sio sana juu nikiandika kitu hauwezi ona hisia zangu lakini kuongea ni vizuri juu unaongea na una weka hisia zako venye mtu. Kwa hivo mtu atakuelewa kabisa, mtu atanielewa vizuri nikiongea kuliko kuandika.